Napenda kununua vitu katika maeneo yanayoaminika na yalio karibu kama maduka makubwa, masoko rasmi au maduka ya kawaida ninayoyafahamu vizuri. Mimi upendelea sehemu zinazotoa bidhaa zenye ubora mzuri, bei inayolingana na dhamani ya bidhaa pamoja na huduma nzuri kwa wateja wake. Hii hunifanya nijiskie salama na kuridhika na ninachokinunua kwa wakati huo. Pia wakati mwingine mimi hununua vitu mtandaoni hasa pale ninapohitaji urahisi au ninapotafuta bidha maalum zisizo patikana kwa urahisi. Hata hivyo, mimi huwa makini kusoma maelezo na hakiki za wateja kabla ya kufanya ununuzi wowote. Kwa ujumla, mimi ununua vitu mahali panapotoa uaminifu, ubora na urahisi ili nipate dhamani halisi ya pesa yangu ambayo mimi hufanya kazi kwa bidii kuzipata hizo pesa.

Zoea zuri nililojenga ni kupanga siku yangu mapema. Kila siku, mimi huanza kwa kutafakari kazi muhimu ninazopaswa kufanya na kuzipa kipaumbele. Zoea hili hunisaidia kutumia mda wangu vizuri kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha kuwa sikosi mambo muhimu kwa hiyo siku nilio ipangia. Pia, nimejenga zoea la kujifunza jambo jipya mara kwa mara, hata kama ni kwa kusoma kidogo au kusikiliza maudhui ya kielimu. Zoea hili limenisaidia kukuza maarifa, kujiamini na kubaki na mtazamo chanya wa maendeleo binafsi. Kwa kumalizia mazoea haya yamenijenga kuwa mtu mwenye nidhamu, mtulivu na kunielekeza kwa uzuri katika maisha ya kila siku.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali zinazolenga kujenga mshikamano, kusaidiana na kuleta maendeleo chanya. Kwanza, mimi hushiriki katika shughuli za kijamii kama mikutano ya mtaa, shughuli za usafi wa mazingira na kampeni za uhamasishaji pale inapo hitajika. Ushiriki huu hunisaidia kufahamu changamoto za jamii na kuchangia mawazo au nguvukazi katika kutafuta suluhisho. Pia, hushiriki kwa kusaidia watu binafsi hasa wale wanaohitaji msaada wa haraka iwe ni kwa ushauri, msaada wa vifaa au mchango mdogo wa kifedha kulingana na uwezo wangu. Mimi huamini kuwa msaada mdogo unaotolewa kwa nia njema unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu. Zaidi ya hayo, mimi hujitahidi kuwa mfano mzuri kwa kuzingatia maadili kama uaminifu, heshima na uwajibikaji katika mahusiano yangu kila siku. Katika nyanja ya elimu na maendeleo binafsi, mimi hushiriki kwa kushirikisha maarifa na uzoefu wangu na wengine hasa vijana kwa kuwahimiza kuthamini elimu, nidhamu na kufanya kazi kwa bidii. Pia, mimi hushiriki katika shughuli za kidini au kijamii zinazolenga kuimarisha maadili na mshikamano wa watu. Kwa kumalizia, hushiriki wangu katika jamii unatokana na imani kwamba jamii imara hujengwa na watu wanaojali kushiriki na kuwajibika. Kwa kuchangia kwa njia ndogo ndogo lakini endelevu, mimi huona kuwa kila mtu ana nafasi ya kuleta mabadiliko chanya katika jamii anayoishi.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, huanza kwa kupanga kazi zangu mapema na kueka vipaumbele kulingana na umuhimu na mda uliopo. Hugawanya kazi kubwa kwa hatua ndogondogo ili iwe rahisi kuitekeleza bila msongo wowote. Pia, hujiwekea ratiba na mda maalum wa kila jukumu ili kuepuka kuchelewa. Zaidi ya hayo, hujitahidi kupunguza visumbufu kama matumizi ya simu ya siyo ya lazima na kuzingatia kazi moja kwa wakati. Nina pokutana na changamoto, mimi huomba msaada au ufafanuzi mapema badala ya kusubiri hadi dakika za mwisho. Kwa kufanya hivo, mimi huongeza ufanisi, hupunguza makosa na hukamilisha kazi kwa wakati uliopangwa.

Kwa kawaida, mimi hunwa maji mara kadhaa kwa siku, takribani glasi sita hadi nane hivi. Hii hulingana na hali ya hewa na kiwango cha shuguli ninazofanya kwa siku hiyo. Hujiwekea utaratibu wa kunwa maji asubui ninapoamka kabla na bada ya kula chakula na wakati wa mchana ili kuzuia mwili kukosa maji. Kunwa maji hunisaidia kudumisha afya njema, kuongeza nguvu mwlini na kuboresha umakini kazini. Pia, hunisaidia katika mmengenyo wa chakula na kuondoa uchovu hasa siku zenye joto au kazi nyingi. Kwa ujumla, huona kunwa maji mara kwa mara kuwa jambo la msingi katika kujitunza na kuishi maisha yenye afya na ufanisi.

Napendelea viatu vinavyo starehesha na vinavyo dumu. Mara nyingi, mimi uchagua viatu vya kawaida kama sneakers au viatu vya ngozi vyenye mpangilio mzuri kwa sababu vinafaa kwa matumizi ya kila siku na unirahisishia kutembea bila kuchoka. Faraja ni jambo la msingi kwangu. Hasa ninapokuwa na shughuli nyingi au ninapotembea kwa muda mrefu. Kuongezea, mimi huangalia ubora na muonekano ili viatu viweze kuendana na mavazi tofauti ninayovaa kwa muda tofauti. Ninapokuwa na shughli rasmi mimi huchagua viatu rasmi vilivyo nadifu. Kwa ujumla napenda viatu vinavyochanganya faraja, uimara na mwonekano mzuri ili nijisikie huru na kujiamini kila ninapovaa.

Ni kweli kabisa, mimi hununua vitu kwa kutumia simu, hasa inapokuwa rahisi na kuokoa muda. Simu huniruhusu kuangalia bidhaa mbalimbali, kulinganisha bei na kusoma maoni ya wateja kabla ya kufanya uamuzi bora. Hii hunisaidia kuchagua bidhaa bora bila kulazimika kwenda dukani mara kwa mara. Hata hivyo, huwa makini sana ninapununua vitu kwa simu. Mimi huakikisha kuwa ninatumia majukwaa yanayoaminika njia salama za malipo na hukagua maelezo ya bidhaa kwa makini kabla ya kulipa pesa zozote. Kwa kumalizia, kununua kwa kutumia simu hunipa urahisi na ufanisi, mradi nifanye kwa tahadhari na busara inayolenga ufahamu wangu.

Kinachonifanya nicheke zaidi ni mazungumzo ya kuchekesha na watu ninaowazoea hasa pale panapokuwa na utani wa kirafiki na hadithi zenye ucheshi wa kawaida. Vichekesho vina husiana na maisha ya kila siku hunifanya nicheke kwa urahisi kwa sababu najiona ndani yake. Pia mambo yenye hunichekesha sana ni makosa madogo ya kawaida. Kama mtu anapo, jichanganya kwa maneno au tukio lisilotarajiwa linalotokea bila madhara au bila kuumiza mtu yeyote. Kucheka hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha hali ya moyo na kuleta ukaribu kati yangu na wengine. Kwa kumalizia, kicheko ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu na hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye furaha.

Ninajilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa kuchukua tahadhari za msingi na kuwa mwangalifu kila wakati inapotumia interneti. Kwanza kabisa, mimi hutumia neno siri imara na tofauti kwa akaunti mbali mbali na hubadilisha neno siri mara kwa mara. Pia, mimi huweka uthibitisho wa hatuwa mbili pale inapowezekana ili kuongeza usalama. Zaidi ya hayo, huepuka kubofya viungo visivyoeleweka au kufungua barua pepe za kutilia shaka. Mimi huakikisha vifaa vyangu vina programu za usalama zilizo sahihishwa na huwa makini napo shiriki tarifa binafsi mtandaoni. Kwa kumalizia, mimi huwamini kuwa uangalifu, maarifa na nidhamu ya matumizi ya interneti ni nguzo muhimu za kujilinda dhidi ya vitisho vya mtandao.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza. Kompyuta hunisaidia kuandika nyaraka, kuandaa taarifa na kufanya utafiti mtandaoni kwa ufanisi. Pia, mimi huitumia kuwasiliana kupitia barua pepe au mikutano ya mtandaoni jambo linalorahisisha ushirikiano na wengine. Zaidi ya hayo, mimi hutumia kompyuta kwa kujiongezea maarifa kama kusoma makala, kuangalia mafunzo, au kujifunza ujuzi mpya unaohusiana na kazi na maendeleo binafsi. Wakati wa mapumziko, mimi huitumia kwa burudani ndogo kama kusikiliza mziki au kutazama video. Kwa kumalizia, kompyuta ni kifaa muhimu sana kwangu. Ki kompyuta hunisaidia sana kufanya kazi kwa ufanisi, kujifunza na kusimamia shughuli zangu za kila siku.

Ninafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kueka mawasiliano wazi na yenye heshima tangu mwanzo. Huanzia kwa kuelewa malengo ya pamoja, kusikiliza maoni ya kila mshiriki na kugawanya majukumu kulingana na uwezo wa kila mtu. Hii husaidia kila mmoja kujua wajibu wake na kufanya kazi kwa umakini. Pia mimi hujitahidi sana kuwa mnumbufu na tayari kusaidia hasa panapojitokeza changamoto za aina yoyote. Mimi huthamini sana maoni tofauti na hutatua migongano kwa mazungumzo ya utulivu. Kwa kufanya hivo, mimi hujenga uaminifu, huongeza ufanisi na pia uhakikisha timu inafikia matokeo bora kwa pamoja.